Wakati wamapumziko ya mchana mara nyingi, najitahidi kupumzisha akili kwanza. Kama niko kazini na kula chakula polepole, nikisikiza mwili. Si ile ya kukimbizana. So baada ya hapo naweza kutoka nje kidogo, nipate hewa, nitoke kwa screen ya laptopo ama monitor. Ju macho na akili huwa zimechoka. Wakati mwingina nachukua simu, nionge na rafiki ama nicheki vitu kidogo kidogo mtandoni, lakini sikaangi sana hapo. Kama muda hiko, naweza kutembea kidogo ili kurifresh mwili, ama kukaa tu mahali pakimya nikisikiza muziki. Kukazi mingi, inakuja na pressure na pumziko ya mchana, so ni vizuri kuriset kuwacha stresa ya asubuhi na kujianda kurudi kazini nikiwa fresh tena.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na nidhamu ushinda kipaji peke. Kuna wakati unakuwa na ndoto na uwezo lakini bila kujituma kila siku au kuwa na subira hautafika mbali. Mambo mengi uchukua mda na si kila siku utaona matokeo mara moja. Pia nimejifunza umuhimu wa kuheshimu watu na kujiheshimu mwenyewe. Jinsi unanyo watendea wengine urudi kwako kwa njia moja au nyingine na kujijua kwa mipaka yako, kujua kusema hapana, kujilinda kiakili ni muhimu sana. Maisha haya na haraka sana na pesa mingi lakini nikijifunza kuchukua hatua ndogo ndogo huwa na kuwa thankful na nilicho nacocho na kujifunza kutoka kwa makosa yangu unisaidia kukua zaidi kama mtu.